Ili kujitunza, nahakikisha kwamba najipenda mimi, ijapokuwa pia napenda watoto wangu, napenda mume wangu, lakini najipenda kwanza. Nanunua vitu ambavyo ni vizuri, najinunulia vitu ambavyo ni vizuri, na nahakikisha kwamba nikiwa mgonjwa naenda hospitalini, hivyo ndivyo ninavyojitunza.

Ningependa kujifunza lugha ya Kifaransa kwa sababu kwa muda mrefu nimekua nikitamani kwenda nchi ambayo wanaongea lugha ya Kifaransa na pia ukiwa unaeza ongea zungumuza lugha ya Kifaransa unaeza pata kazi ama ajira mahali pengine ndiyo.

Naam, napenda asali sana. Kwa kawaida yangu, mimi napenda vitu vitamu. Na asali ni moja wapo ya vitu ambavyo navipenda sana. Napenda asali, napenda kuilamba, hivo hivo. Pia napenda kuipaka kwenye mkate. Pia napenda wakati mwingine naezeeka kwenye chai. Ndiyo.

Huwa siendi sinema, sababu nikihitaji kutazama sinema, mimi hutazama kwenye runinga yangu nikiwa nyumbani. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba mimi huenda kutazama sinema kwenye chumba cha sinema, mimi hutazama nikiwa kwenye nyumba yangu kupitia kwenye runinga yangu.

Ndiyo, nimewahi kulima. Kwa kuwa ukiwa nyumbani kule mara mingi tunafanya ukulima, tunategemea ukulima ili kuweza kupata chakula cha kila siku. Kwa hiyo mi nimewahi kulima nina mazoefu ama mazoezi, mazoefu ya kulima na huwa tunalima mahindi, maharagwe na kadhalika.

Natazama video mtandaoni kwa kutumia youtube pia natazama video mtandaoni kwa kutumia tiktok lakini video ambazo zinanifurahisha sana ni zile ambazo ziko TikTok kwa maana ni video fupi na nyingi ni za kuchekesha.

Niliwa jaribu mandazi ambayo yamepikwa kwa kutumia ndizi imeiva. Kwa mara ya kwanza nilipenda chakula hicho lakini baada ya kula na kushiba sana nilisikiai nilikinae chakula hicho na hadi wakati huu sipendi kabisa sipendi mandazi yalio kandwa kwa kutumia ndizi ambayo imeivaa.

Mimi simu hunisaidia kwa maisha yangu sana kwa sababu natumia simu sana kuzungumza na wateja wangu maanake mimi vitu ambavyo ninavyoviuza naviuza kwenye mtandao kwa hiyo simu ni muhimu sana kwa sababu wateja wana uwezo wa kuzungumuza nami kupitia kwenye simu yangu. Kwa hiyo.

Hali ya hewa leo ni ina mawingu na jua kidogo ambayo si jua kali. Kwa hiyo ni hali nzuri ya kukaa nje na kutulia na watoto na familia na jamii. Na pia mimi hupenda hali ambayo iko kama ya leo ambayo jua si kali na mawingu kuna mawingu lakini hamna mvua.

Napenda chakula ya chapati na dengu ama pojo ama maharagwe kwa chapati. Kwa sababu chakula hiki kinanifanya nihisi nimeshiba na furaha, na pia kina ladha nzuri na ni kizuri kwa afya yangu.

Wakati wa mapumziko ya mchana huwa nachukua muda nachukua simu yangu, naingia kwenye mtandao wa tiktok na tizama video ambavyo viko hapo alafu pia naeza ingia kwenye facebook na huwa napata video ambao zinanichekesha. Zinanifanya niwe nacheka sana.

Wakati nipo nyumbani nikifurahi nacheza na watoto wangu nawapa pesa wanaenda kwenye duka wananunua pipi ambayo wanapenda. Pia wakati mwingine naezaenda na wao kutembea nawapeleka kuenda kutembea na kuwa tu na muda na watoto wangu.

Tabia ambayo naipenda kwa wengine ni tabia ya watu ambao wana heshima na ambao wana wanawaheshimu wenzao na ambao wanapozungumza na wenzao wanawapa muda wa kuzungumza ama kuwasikiliza na kujua wanachosema na pia kutilia maanani maoni yao.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandao. Na mara kwa mara ninapoingia mtandao, kwanza mimi husoma maoni kwa sababu pale kwenye maoni kuna watu ambao ni wacheshi sana, wanatoa maoni ambayo ni ya kuchekesha na pia kuna maoni ambayo yanakufanya ujifunze, yaani ujifunze kitu kipya kwa kupitia maoni yao.

Hapa sijawahi kufanya yoga na sina hata tamanio la kufanya yoga kwa sababu mimi ni mkristo na nilifunzwa kwamba yoga ina mambo ambayo si ya kikristo. Ina mambo ambayo wakati mwingine ni ya kishetani kwa hivyo mimi sina hata tamanio la kufanya yoga.

Muda na familia napenda kutumia kwa kuzungumza nao na kuwauliza watoto wangu changamoto ambazo wanapitia katika maisha yao na pia kuwapa mawaidha pia huwa tunazungumza na mume wangu kuhusu changamoto za kazini na njia ambazo tunaweza kumbana na changamoto kama hizo.